Mimi hushughulikia mda kwa kukaa chini na kupanga jinsi nitakavyo tumia mda wangu. Mfano asubuhi mimi hukaa na kuandika chini vitu, ambavyo nitakavyo vifanya hiyo siku ndiposa, nisikuwe na tatanishi lolote wakati wa kutumia, mda wangu na ni,

Ndio, mimi ni mfugaji. Mimi hufuga wanyama wa nyumbani, ambao huniletea manufaa na huleta pia usaidizi katika jamii. Mimi nimefuga mbwa, nimefuga ndege, na pia ng'ombe ambao hutoa maziwa ambayo tunayatumia nyumbani kama chakula. Na kuku pia huleta mayai ambayo hutumika kama chakula.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine. Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kusaidia watu eee kuna baina ya watu kuwa na tabia hii ya kusaidia wenzio wakati ambapo wanahitaji msaada wao tabia hii ni nzuri sana na mtu hunivutia mda wowote ninapoona ana tabia kama hii.

Kazi za dharau mimi hushughulikia kupitia, kupitia kumpa adhabu mtu aliyefanya kazi hiyo kwa dharau ikiwemo mfuta kazi ama kumpa ruhusa pia aweze kurekebisha kazi yake, na pia wakati mwingine. Mtu anapozidi dharau, pia mimi naweza kumfuta.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda zaidi ni mwandishi kwa jina la Ken Libora. Mwandishi huyu aliandika vitabu vya Kiswahili ambavyo viliweza kusaidia sana na vitabu hivi vilikuwepo na mafunzo mengi ambayo yaliweza kusaidia watu ila kwa mikosi mwandishi huyu wa vitabu aliweza kuya ganana na aka tuwacha.

Unahimizaje ushirikiano kati ya timu? Ushirikiano kati ya timu ni kuonyesha nia nzuri na wenzako wa timu na pia kudumisha amani kwenye timu. Pia kuwa na mahusiano mema na viongozi, timu na pia wenzako kwenye timu ni muhimu sana katika ushirikiano wa timu.

Ndiyo, mimi napenda sana kuangalia nyota hasa wakati wa usiku ambapo nyota zinakuwa hukua zina zimetapakaa kwenye anga na bila ya kuwa na mawingu yoyote. Nyota pia husaidia mtu pia kupumzisha akili wakati unapoziangalia na pia kuweza kuwaza mambo mageni.

Mimi hupiga picha mara nyingi sana kwa siku. Ambapo mimi hupenda kupiga picha na kuzituma mtandaoni ndiposa kuongeza, kuongeza umaarufu wa mtandao wangu. Mimi hupiga picha picha mingi sana kwa siku moja na pia mimi huchukua video.

Mimi hutazama video katika Tiktok. Tiktok huwa na video za kuvutia na ni video ambazo za kuburudisha na pia kiwango cha video hizi za tiktok huwa ni kiwango cha juu. Pia tiktok ina uwezo wa kuzuia video chafu zisitumwe kwenye mtandao huu.

Ndio, mimi napenda kuoga kwa maji moto. Hii ni kwa sababu maji moto huwa na tofauti na maji baridi ambayo, maji baridi huleta magonjwa ya baridi ambayo hayawezi yakaletwa na maji moto. Maji moto pia hupumzisha mwili na pia hufanya mtu kujihisi amepumzika wakati ameoga.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni ndiposa kuweza kukuza akaunti zangu za mtandaoni na pia kufanya jina langu kuwa na umaarufu sana mtandaoni. Mimi pia huweka video zangu mtandaoni ndiposa kuweza kukuza jina langu mtandaoni.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Timu ya mbali mimi huweza kutengeneza kikundi kwenye mtandao ambapo tunawasiliana kwa pamoja na kuweza kuelewana kwenye mtandao. Pia mimi timu ya mbali mimi huweza kuwasiliana nao kwa kupiga simu na kuwajulia hali na kufanya mipango kupitia simu.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula cha kizungu ambacho hutengenezwa na mboga ambazo hukata katwa. Na mboga hizi hutiliwa madini mbali mbali na huliwa bila ya kupikwa ndiposa kuhifadhi virutubisho kwenye chakula hiki.

Ndiyo. Mimi hutumia video kwa mawasiliano hasa wakati ambapo ninawasiliana na mtu ambaye mtu ambaye sijamuona kwa muda mrefu. Mimi hutumia mawasiliano ya video ndiposa kuwa na uhakika mtu ambaye ninaye ongea naye ndiye ambaye nilipanga kuzungumza na yeye.

Mchezo wa kikapu ambao ninaupenda zaidi mchezaji wa mchezo wa kikapu ninampenda zaidi ni mchezaji kwa jina la Michael Jordan. Mchezaji huyu huwa na talanta kubwa zaidi ya kuucheza mpira huu wa kikapu ambapo wakati wowote anapo ucheza mpira huu huonekana. Mpira mchezo huonekana umevutia sana na kwa mara mingi ni lazima haibuke kuwa mshindi.